Ndio mimi ni mtu wa ubunifu sana na napenda kutumia mawazo mapya kutatua changamoto mbalimbali katika maisha yangu ya kila siku. Ubunifu wangu hujitokeza zaidi ninapofanya kazi za sanaa kuandika hadithi. Au hata ninapojaribu kupika chakula kipya jikoni kwa kutumia viungo tofauti. Ninaamini kuwa ubunifu sio sio tu kuhusu sanaa. Mbali ni uwezo wa kuona ulemwe na na kuleta mabadiliko chanya. Kila siku mimi hujaribu kujifunza kitu kipya ili kuendeleza kipaji changu na kuongeza ujuzi zaidi wa kifikra.

Kwa kawaida mimi huangalia barua pepe zangu mara nyingi sana kwa siku labda zaidi ya mara kumi kwa sababu mawasiliano mengi ya kikazi na ya binafsi yanategemea barua pepe mara nyingi huanza asubuhi na mapema ninapoamka ili kuona ikiwa kuna ujumbe wowote wa dharura ulioingia usiku katika kipindi chote cha mchana. Mimi huendelea kufuatilia barua pepe zangu. Kila baada ya saa moja au mawili ili kuhakikisha kuwa sijapitwa na taarifa muhimu au maombi kutoka kwa wateja na wanafanyakazi wenzangu. Ingawa teknolojia inaruhusu kupata arifa za papo hapo kwenye simu yangu bado ninapenda kutega muda maalumu wa kusoma na kujibu kila barua pepe kwa makini mkubwa ili kutoa majibu yaliyoandaliwa vizuri.

Katika maisha yangu ya kazi, mafanikio makubwa ambayo nimeyapata ni uwezo wa kukamilisha miradi migumu ndani ya muda uliopongwa na kwa ubora wa hali ya juu. Nakumbuka kuna wakati niliongoza team dogo katika kutatua changamoto ya kiufundi iliyokuwa imechelewesha kazi zetu kwa muda mrefu. Na tulifanikia kuipatia suluhisho la kudumu. Mafanikio mengine ni jinsi nilivyoweza kujenga mahusiano mazuri na wateja pamoja na wafanyikazi wenzangu. Jambo lilipoelekea kuongezeka, kwa tija na ufanisi katika ofisi yetu. Kwangu mimi mafanikio sio tu kupata vyeo bali ni kuona kuwa mchango wangu unaleta matokeo chanya na mabadiliko ya kweli, katika taasisi ninayofanyia kazi kila siku.

Mimi husherehekea mwaka mpya kwa njia ya kipekee ambayo inajumuisha shukrani na kujiwekea malengo mapya. Kawaida mimi huanza mkesha wa mwaka mpya nikiwa na familia yangu au marafiki wa karibu ambapo tunakula chakula cha pamoja na kufanya tathmini ambapo yote yaliotokea katika mwaka uliopita. Saa sita za usiku zinapofika, tunasherehekea kwa furaha na vigelegele, tukimshukuru mola kwa kutuvusha salama na kutupa nafsi nyingine ya kuishi. Siku inayofuata ambayo ni tarehe moja januari mimi hupenda kutumia muda wangu kwa utulivu nikisoma orodha yangu ya malengo ya mwaka mzima na kutafakari hatua nitakazochukua ili kufanikiwa zaidi kuliko mwaka. Matumaini makubwa na kuanza upya kwa nguvu mpya.

Linapokuja swala la teknolojia mimi ninaamini sana kampuni ya google kutokana na mchango wake mkubwa katika kurahisisha upatikanaji wa taarifa duniani kote. Naamini kuwa mifumo yao kuanzia injini na utafutaji hadi huduma za barua pepe na hifadhi ya mtandaoni imekuwa muhimili muhimu katika maisha yetu ya kila siku ya kidijitali. Sababu nyingine ya kuamini kampuni hii, ni jitihada zao za dhati katika usalama wa data na ubunifu wa mara kwa mara katika akili mnemba. Pia Google inatengeneza vifaa na program ambazo ni rahisi kutumiwa na kila mtu. Jambo ambalo linanifanya nione kuwa ni kampuni inayonizingatia mahitaji ya watumiaje wake kwa uaminifu na ufanisi wa hali ya, ufanisi wa hali ya juu.

Ninapopata nafasi ya kula nje ya nyumbani mimi hupendelea sana kwenda kwenye mikahawa midogo ya asili inayopika vyakula vya nyumbani kwa ladha ya kipekee. Napenda maeneo yenye mazingira tulivu. Labda bustani yenye miti au sehemu inayo tazama bahari kwa sababu hali hiyo ina nisaidia kupumzika na kufurahia chakula changu vizuri zaidi. Mara nyingi mimi huchagua sehemu ambazo zinajulikana kwa usafi na huduma nzuri kwa wateja. Kwani napenda kujihisi nimekaribishwa na kudhaminiwa.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa wa muziki wa jadi. Kwa sababu ni muziki unaobeba utambulisho wetu na historia ya asili yetu. Ninapo sikiliza sauti za ngoma, marimba au zeze najihisi nimeunganishwa na mzizi ya mababu zetu na utamaduni wa jamii yangu. Muziki wa jadi una ujumbe mzito na mafunzo ya kimaisha ambayo mara nyingi hupotea katika muziki wa kisasa. Napenda jinsi ala hizi, za asili zinavyoweza kutengeneza, mdundo wa kipekee unaoweza kusismua, hisia hata bila maneno mengi.

Kazi ninayodhamini zaidi kuliko zote ni kazi ya ualimu. Ninaamini kuwa walimu ndio msingi wa maendeleo katika jamii yoyote ile kwa sababu wao ndio wanaoandaa wataalamu wa fani nyingine zote. Kama madaktari wahandisi na hata viongozi wa nchi walimu wanahitaji uvumilivu mkubwa, upendo na moyo wa kujitolea ili kuweza kulea na kukuza akili za vijana. Ninathamini jinsi walimu wanavyoweza kubadilisha maisha ya mtoto na kumpa matumaini baadaye kupitia elimu. Bila walimu usingekuwa na uvumbozi wala maendeleo ya kifikira tunayo leo. Hivyo basi mimi huichukulia kazi hiyo kama wito mtakatifu ambao unastahili heshima na pongezi za dhati kutoka kwa kila mmoja wetu.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa sana wa kula samaki. Hasa samaki wa kukaanga au wala kupakwa nazi. Napenda samaki kwa sababu ni mlo wenye afya ya protini nyingi. Lakini pia una ladha ya kipekee ambayo ni tofauti kabisa na nyama nyingine. Mara nyingi mimi hupendelea kula samaki aina ya sato au muhongongo. Nikisindikiza na ugali wa ndona pamoja na boga boga za machani kama kichembe au mchicha. Kwangu mimi, samaki ni chakula ambacho hakichoshi na huwa nafurahia zaidi ninapokula samaki wa maji baridi au wa baharini akiwa bado moto. Ni mlo ambao unanifanya nijihisi mwepesi na mwenye nguvu baada ya kula. Hivyo mimi hujaribu kuhakikisha kuwa samaki anawekwa kwenye ratiba yangu ya chakula angalau mara mbili kwa wiki.

Ndiyo. Mimi napenda sana kuwimba. Ingawa mara nyingi mimi huwimba kwa ajili ya kujifraisha tu nikiwe nyumbani au nikiwe na marafiki zangu wa karibu. Ninaamini kuwa kuwimba ni njia mojawapo ya kwelezea hisiya ambazo ni vigumu kuzisema kwa maneno ya kawaida ya na pia nitibe nzuri ya kupunguza msogo wa mawazo baada ya siku ndefu. Huwa napendelea kuwimba nyimbo za taratibu zenye ujumbe wa mapenzi au mafunzo ya kimaisha. Kwani sauti ya muziki huwa hunifanya nitulie na kupata amani ya moyo. Hata kama sina sauti ya kitalamu. Kama waasani wa kubwa. Kuwimba hunipa furaha ya kipeke na kunifanya ni jihisi huru. Ni kitu ambacho kipo ndani ya moyo wangu na nitazidi kukifanya kila minakopata nafasi ya kupumzika.